Niambie kuhusu jinsi unavyo sherekea siku yako ya kwe kuzaliwa mimi napenda kusherekea siku ya kuzaliwa na marafiki na familia walio karibu kutumiwa hizo mazawadi zote wananiletea mazawadi hizo ndio siku ninazozipenda kuna moja yenye waliniletea mazawadi na zawadi ninazozipenda mimi haswa ni nguo na viatu na vitu kama vile saa hivo ndo minapenda kupewa siku ya hiyo siku yangu ya kuzaliwa. Marafiki huniletea hizo siku yangu na washukuru wote walio niletea zawadi. Na kwa hasa huwanapenda chakula ndo kila mtu aweze kula na kusherekea hiyo siku.

Chakula gani cha jadi unachokipenda? Chakula ninachokipenda sana sana ni biryani kwa sababu kwanza hivyo biryani ya kuku. Napenda sana kula kuku kwa hivyo ikiwa biryani ya kuku huwa napenda sana. Napenda sana nipate mtu anayejua kuipika mimi nitakula, nitakula nyingi sana.

Je, umewahi kushiriki mashindano? Kushiriki mashindano ndio nimeshiriki mashindano. Mimi ni mchezaji wa haswa naogelea. Nimeshiriki katika kupiga mbizi. Nimeshiriki katika mashindano mingi na nikapata dhahabu. Nishani ya dhahabu.

Unapendelea mwanga mkali au mwanga wa kati. Ninachokipenda ni mwanga wa kati. Kwa sababu mwanga mkali unaweza niharibu macho, inidhuru macho. Baada ya hapo kichwa kinauma. So mimi ningependelea mwanga wa kati.

Jee, unapenda mungwa, maua nayapenda sana, unapenda mauwa nayapenda. Naapenda yanavyonukia, yanavyokaa, rangi zake, napenda sana maua. Kweli naapenda, ata mi mwenyewe naapenda kupeana mauwa kama zawadi.

Kumbukumbu gani mzuri una una kutoka utotoni. Kumbu kumbu mzuri ni nilivyo kuwa mtoto ni nilivyo nilivyo enda mchezo wangu wakwanza wa kupigia mbizi ambapo nikashinda nishani ya dhahabu hiyo ndio ninacho kumbukumbu mzuri ninayo ifadhi hadi leo.

Jee, unapenda kucheza michezo ya video. Ndiyo, napenda kucheza michezo ya video. Ninayo cheza sana ni Call of Duty. Inahusiana na bunduki na kupigana. Yeno mcheza naopenda kwenye video. Kifwata na boli ya kandanda. Hizo mbini ninazo cheza.

Unaandaa ripoti ya kazi vipi, mimi huandaa ripoti ya kazi kupitia kupitia simu yangu ama kompyuta yangu. Tarakilishi ndiyo ninayotumia kutengeneza ripoti yangu, then natuma ama naitoa copy, then ndiyo naipeana.

Zawadi gani mzuri umewahi kupokea? Zawadi mzuri nimewahi kupokea ni simu. Mtu ashawahi nikabidhi simu mpya kutoka dukani na ni simu niiliyoitamani kwa muda mrefu. Hio ndio zawadi nzuri yenye nimawahi kupokea.

Unapendelea joto au baridi kwa sasa mimi ninavyo ishi naishi pahali penye joto soo kwa sababu nikienda kwa hivyo nikienda kwenye mahali penye baridi wanapata changamoto kiasi za hapa na pale kwa sababu sija zoea baridi kwa hivyo napenda joto.

Ninapoangalia nje naona miti. Na majengo ya watu kuishi naona miti nje. Na huwa napenda kutazama nje wakati wa jioni wakati jua linapotua. Huwa inapendeza sana kuona jua ikitua. Na wakati wa misimu kadhaa miti hunyauka. Unapata haipendezi hivyo sana.

Kusema ukweli napenda mvua. Mvua li naponyesha joto hupungua. Na miti humea. Inafanya mazingira na kaa vizuri wakati mvua inaponyasha. Miti ya kimea inafanya mahali inapendeza vizuri.

Umewai kufuga mnyama. Wanyama ni nishawai wafuga. Haswa kuku nishawai kufuga kuku kwa mdamrefu. Kwa hivyo nina ujuzi wa kufuga kuku. Na wanyama wengine kama bata, ngombe, mbuzi naweza fuga.

Unashughulikia udhaifu wako vipi kazini. Kazini natia bidii, najituma kazini ndio angalau mwajiri wangu awe asiona upungufu wangu. Ko manake najituma kule kazini.

Je umawahi kufanya yoga. Kusema kweli sijawahi fanya yoga huwa naona kwenye runinga pekee yaei watu wakifanya. Lakini nimewahi tamana kujaribu kufanya lakini sijawahi fanya. Ilhali kuna siku nitajaribu nitajaribu siku moja. Nijue inavyohisi kufanya yoga.

Unajifurahisha vipi wakati wa furaha wakati wa furaha najifurahisha kwa kucheza mchezo wa video hivo ndo mimi hujifurahisha napenda kucheza mchezo wa video na yananipea furaha ninapocheza na wengine.

Unapenda kuwa mahali pa aina gani? Napenda kuwa mahali penye hamna watu wengi. Pahali hapana kelele yenye mazingia na pahali ninapopenda. Sipendi kukaa pale penye kelele na mziki wa sauti ya juu.

Ningependa kuona maendeleo gani katika jamii ningependa kuona ekonomi, ningependa kuona uchumi ukiongezeka, uchumi kiongezeka Ngalai kazi ikuwe nyingi, yenye inalipa vizuri watu wafurahie kufanya kazi.

Unaenda mahali pa ibada mara ngapi huwa naenda mahali pa ibada mara moja kwa wiki yenye ni jumapili pekee yake ndio huwa naenda mahali pa ibada ndiyo. Mahali pa ibada siku moja pekeyake jumapili.

Chakula gani unayoipenda kula jioni? Chakula nachokipenda kula jioni huwa ni ugali na mboga, ugali na nyama, ugali na dagaa, ugali na samaki, ugali na vitu mingi napenda ugali kula jioni.

Unapenda kuva nguo za ainagani. Nikiwa nyumbani huwa napenda kuva shati na kinyasa makaptura ndio napenda kuvaa nikiwa nyumbani. Lakini kama ni kama naenda mahali huwa napenda kuvaa shati yangu na jeans. Ni ndo nazo penda kuvaa.

Chakula gani cha jadi unachokipenda? Chakula cha jadi ninachokipenda ni ugali. Ugali ndo chakula cha jadi ninachokipenda kikifuatiwa na mboga na nyama. Napenda hizo mbili ugali kwa sana sana.

Unashambulaje tatizo kazi ni kushambulia kazini tatizo kuna njia nyingi ya kushambulia tatizo. Kulingana na tatizo ni lipi, tatizo linahusu nini, je naeza fanya aje kutatua hili tatizo. Mambo kama hayo nikishagunduwa ndyo naweza kutatua lile tatizo kwa upesi.

Una jihisi vipi kuusu tathmini za kazi. Kusema ukweli tathmini za kazi Inalingana Penye unapofanyia kazi na tatumini za kazi za huku kazini. Kwa mimi upande wa kwangu sina jambo lolote kusu tathmini za kazi kulingana na kazi nayo ifanya. Tumeneza huku jikotu sawa.

Je, unapenda mvua. Ndiyo napenda mvua kwa sababu kukinyesha inaweza kufanya. Inaweza kufanya joto linapungua. Mimea yanamea. Angalau joto likipungua huwa inasaidia sana usiku wakati wa kulala.

Kampuni gani ya teknolojia unayoiaminia. Kampuni nayoaminia sana kwa sana ni kampuni ya microsoft Microsoft ni kampuni nimeiaminia. Na nimeitambua kwa sasa. Ndiyo.

Mfereji gani wa TV unafatwa? Kwa sasa mimi sifatulizi mfereji wowote kwenye TV au kwenye runinga. Wasababu sina runinga kwa sasa, na sifuatulizi chochote kwa sahii.